Kipindi cha televisheni ninacho kipenda sana sana kuitazama ni kipindi cha michezo mwana spoti, wakati wowote kuna spoti kwenye rununu mimi huwa napenda kutazama hasa wakati mchezo unapoendelea kama wikendi. Kama wakati kuna ligi za uingereza, ligi za nchi yetu ya Kenya ama kuna Tonamenti zingine kama afkoni ama zingine bingwa la afrika. Kwa mpira sana sana, mimi huwa napenda sana. Kuitazama kwa sababu ile ni mchezo mimi mwenyewe naicheza. Ni spoti ambayo, mimi nimeipenda kwanzia nikiwa mdogo. Kama siichezi napenda kuitazama. Mimi kwanza ni shabiki wa manchester united. Kama wikendi iliyopita michezo yote mimi nilitazama. Manchester ikipiga timu ya Asenali nilikuwa naitazama kitu ambayo mimi naipenda hata wakati wa taarifa mimi huwa sipendi kuangalia taarifa, lakini ikifika wakati wa kuonyesha michezo huwa sipendi kukosa kutazama. Kwa sababu ni kitu muhimu mimi naipenda ni kitu ambayo nikiitazama nafurahia napata kwamba nimetabasamu hata kama nilikuwa na mawazo mazito kwa sababu ni kitu ambayo inanifurahisha. Akili yangu inaipenda. Pia napata kujua nini kinaendelea kuhusu mipira duniani ni nini inaendelea, timu gani inacheza, timu gani imeshinda, mchezaji yupi ameenda wapi, hata pia ukimbiaji napenda, yoyote tu bora tu ni mchezo mimi huwa napenda, ni kitu mimi napenda zaidi kuitazama kwenye runinga sana sana haswa.

Natumia muda wa mpira ninayopenda ni timu ya Manchester United ambayo inapatikana kula England mji wa London. Na hii timu nimeipenda kuanzia mwaka. Mwaka wa mwaka kumi na tana l iliyopita yani mwaka wa elfu mbili na kumi. Hmm. Mchezo ambao ulinishangaza ni mchezo uliopita wakati tulicheza na timu ya asenali. Hiyo jumamosi iliyopita jumapili iliyopita aaa mchezo ulinipendeza yani tuli kila mtu hakuwa anatarajia kwamba manchester wangeshinda lakini mchezo ilikuja ikani kuja pia kulikuwa na mchezo ulikuwa mwaka gani mwaka. Elfu mbili na kumi na mbili tukicheza na asenali ilikuwa mchezo ukianza tuliweza kupiga asenali mabao nane kwa mbili. Nakumbuka huo ndo wakati nilikuwa nimeanza kuipima nianze kushiki ikiwa mpira nianze kupenda nam ilikuwa ufunguzi wa ligi hapa kule England iliweza kuaanza yani mabao yalipigwa tena kuna mchezaji alikuwa anaitwa Rooney tuliwapiga asenali. Aa mchezaji ambaye nampenda sasa mwenye huchezea manchester unites Kuno fernandez ambaye ni kapteni wa manchester yule mchezaji pale hucheza na bidii ana heshima ndo maana yeye ni kapteni pale kwa ile timu ya manchester. Mchezaji ni wa Portugal ndo hiyo sasa napenda vile anapocheza na kujituma na bidii ana heshima lazimika kuangalia na jukumu zaidi kuona kwamba manchester inaendelea izidi kuenda mbele na furaha nahisi vizuri kwanza jumapili iliyopita tukiwapiga asenali niliweza kushangilia nikapiga nduru hadi ili sauti ikapoteza sauti kwa sababu ya ile kusherekea nikaweza kutembea ya kuanzia aaa. Chini hadi kwa wangamaya ni wanapita kwa sana sana picha shilingi mia moja niweze kutembea nikiwa na furaha rahisi kukumbuka kwamba nafaa kufanya nini usiku kwa sababu ile furaha ile ilikuwa kwa timu kushinda au ni furaha sana nayo Manchester Imekwa mazuri na imenifurahisha sana kwa ile Manchester kushinda na ilikuwa tukio ambalo hakuna mtu alikuwa anaitarajia.

Kusubiri kwenye mstari huwa nahisi siyo vizuri nahisi vibaya kusubiri kungojea kungojea. Lakini inakuanga ni mzuri kwa sababu inakufunza ile kukuwa na subira. Katika maisha ambapo kuwa na subira ile kukaa pale. Unapata muda pia kufikiria kumbe inafaa. Kumbe kila mtu anafaa kukuwa na hiyo nafasi. Though huwa nahisi vibaya kukaa pale, kungoja, labda jua ni kali, ama kuna baridi. Saa zingine ni mvua lakini itabidi ungoje kwenye msitari kwa sababu hiyo inakupa funzo ya kuwa na subira katika maisha. Na pia inapea wale walifika wa kwanza nafasi ya kutangulia kwanza kwa sababu ile hao pia wana wanapata ile wako na ruhusa ya kutangulia kwa sababu walifika mapema na pia inanifunza funzo kwamba nafaa kufika kutangulia kufika wa kwanza.

Moja kwamba kila mtu maisha, kila mtu kwenye hii maisha ni tafauti. Hatuwezi kuwa sawa katika hii maisha wewe unaeza kuwa unajua kitu fulani ama maisha yako na yangu haiwezi kuwa sawa na usiwai mfatilia mwengine kwambaa. Yeye amefanya pia ufanye hili wewe hujui mbona yeye amefanya hili ama hujui mbona yeye amefika pale unaweza kuwa wewe uko sawa kumshinda. Unafuatilia yale yeye anayofanya wewe fanya vile wewe unajua nikifanya hivi ntafanya fuatilia wewe kwa mwenyewe jifuatilie mwenyewe nikifanya hivi kisha ntafaidika vipi ama nikifanya hivi ntaendaje usiwai dharawa na wengine ukifanya hivyo hujui mbona tuseme yeye labda yeye analala mchana we pia unaanza kulala mchana na usiku hujui kwamba yeye usiku mzima amefanya kazi hajalala. Usiwai fuatilia mtu mwengine wewe fuatilia hujui ule mtu anafanya nini. Wewe kuwa fanya kazi jipange mwenyewe fanya vile unavyofanya shughulika wewe peke yako usifuatilie mtu ikuwe ni wewe peke yako ndio unafanya hiyo mambo jifuatilie peke yako usiwai fuatilia mtu mwengine.

Napenda mbwa. Mbwa ndio napenda mbwa zaidi kwa sababu ule mbwa. Anaishi nje ya nyumba sio ndani. Ile mbwa anasaidia katika kuchunga ile. Ile katika ulinzi wa nyumba. Ama katika ulinzi wa nyumbani kwa ujumla. Mbwa pia ni mbwa mbaya. Anaeza kukusaidia katika ile. Iwapo kunao kuwa ameingia anataka kukufahamia. Atakusaidia katika ile ulinzi. Kuwa mlinzi anaweza saidia katika ile. Uwezo wa kunusa. Iwapo kitu imepotea ile unaweza tumia ile mbwa yako pia kuitafuta, ushaonyesha anaweza ako na uwezo ile ya kunusa harufu hadi kuipata hapo pia. Ni mnyama ambaye anaweza mnaweza tembea naye mahali. Tembea naye mahali, anaweza kufuata nyuma, anaeza kuchunga na mbwa pia anaeza eza kupea ile kuenda kuchunga ng'ombe, ama mbuzi ama kweza anatumia mbwa kama mlinzi anafuata ng'ombe mstuni anaenda kuichunga hadi wakati jioni wa kurudi. Paka naye kazi ni kukaa nyumbani tu na kukula panya, mbwa pia mnyama kama nyoka haezi kuja kwenye nyumbani kwako kama mbwa yuko. Atavamia, mbwa.

Majira ya kiangazi, majira ya masika ndio napenda zaidi. So hapo ni ile ni wakati mzuri wa kufanya upanzi, kupalilia, ama ku kuteka maji. Unapaswa zile ile majira ya kiangazi kama mvua imenyesha kwa wingi, unapata unateka maji ya matumizi ya nyumbani. Matumizi ya nyumbani, pia ile matumizi ambaye wanyama kama ng'ombe mbuzi wanaeza kunywa. Pia ile wakati wa masika tunaezapata ni wakati mzuri kwenda kupanda mimea ile ya shambani kwa mahindi maharagwe. Pia ni wakati mzuri wa kupanda miti ile miti ambayo. Yoo ni wakati wa inaleta mazingira mazuri hewa mzuri. Na pia tunaitumia katika ujenzi ama kufanya vitu zingine. Ile hii majira yana pana kufanya upanzi. Na wakati huo ni mzuri kwa sababu unajua wa wakati wa masika ile hewa inavutia, unasikia ili harufu vumbi imetulia hakuna ile chafu ilikuwa hewani ishaoshwa imeekwa chini, imeangusha chini, ile matawi ilikuwa mbaya, pia imeanguka chini. Wakati ule ndio wakati mzuri sana sana ya kunyesha ikinyesha inaanguka chini. Ile matawi ilikuwa na shida ile hewa mbaya imesha hewa sasa za nahisi vizuri sana.

Kile kinafanya masingira ya kazi kuwa masuri ni umoja pale umoja, umoja sana sana, umoja na kuelewana. Umoja katika kazi yote kukiwa na umoja hile inafanya kila mtu ahizi vizuri, kila mtu wanahizi hile nimefanya kazi kwa pamoja wa mnaelewana, mnafanya kazi kwa urahizi. Ile mazingira unapao utakua kukua na mmoja mtu mmoja akiwa na shida. Nasaidiana pamoja ama kila mmoja katika popote si kila mtu atukosawa. Atukumbukwa usawa kwa zababu kuna mwingine kuna katika kama kama ni matumizi ya computer mmoja mmoja kwa wale watu mmoja amejua vizuri. Katika ile mambo ya tuseme kama ujenzi wa nyumba pamoja ama katika kumaandishi ya mkono, una mwenyewe anajua kuwanisha vizuri katika utunzi wa luga kuna mwenye anajua kutunza zaidi. Hasa hile tukiachia kila mtu wafanye pande moja hili kushirikiana na mwenye anajua zaidi pali penye unafanya hili inaleta umoja na unafanya kazi kuwa raizi zaidi. Yo ndo inafanya masingira ya kazi yanakowa mazuri, kazi inafanyika kwa uraisi, kazi inaisha kwa uraisi na kazi inafanyika kwa wingi zaidi. Hio ndio inafanya kazi masingira ya kazi paka inakuwa raisi na unapata kwamba mwisho wa siku. Kila mtu anakuwa sawa na kazi ya la mwisho kuwabora.

Simu yangu sana sana wa kwa kila siku nikiamka asubuhi huwa naangalia nini nimepata ujumbe gani kwanyi kila mtandao naangalia kwenye WhatsApp unapata Facebooku, Instagramu, pale mtandao wa X. Ama pia kwenye meseji za kawaida nimepata ujumbe kani na pia naangalia nini lilifanyika wakati limefanyika naingia kwenye mtandao naangalia kidogo. Programu naitumia zaidi kwenye mtandao ni ili ya ujumbe, hii ni whatsapp, tiktok, na facebook. Sana sana huo ndo natumia kuangalia ni nini yamefanyika ni ujumbe gani umepata ama kujua na watu wa familia yango. Ama marafiki zangu ama pia wenye tunajua na zaidi. Simu ya kwanza yangu ilikuwa simu ainiaya tecno. Ile ya mkono room yangu. Ile ya kubonyeza kidude ile ilikuwa simu yangu ya kwanza. Mwaka ilikuwa mwaka wa elfu mbili na kumi na sita nikikumbuka nahisi kama sijakosea simu inanisaidia kwenye maisha kama nataka kujua kitu naingia pale naitafuta kwenye mtandao pia katika kusoma ile kunufaisha kuongeza elimu zangu pia naitumia pale kuisoma kuwasiliana na familia kutuma pesa ama kupokea pesa pia simu inanisaidia ivo mda mzuri wa kuzima simu ni wakati pale nimeenda ibada huwa nazima simu. Saa ya ibada huwa nazima simu haswa lakini kwa kawaida hufai kuzima simu kwa sababu hujui lini utapigiwa simu au hujui tukio la haraka ilitokea saa ngapi. Saa kwa mimi sioni maana ya kuzima simu. Watu wakati wa kuenda ku kwenye ibada kuenda kuomba na muumba wangu kuongea na muumba wangu ndio wakati mzuri wa kuzima ila kwa kuzima simu haifai mi naona kama sifai kuizima simu kwa sababu hujui nini kitu ya haraka itakupata.

Timu ya mchezo ninayofuatilia ni timu ya Manchester United ambayo inashiriki kwenye ligi ya Uingereza. Ile yenye inashiriki kwenye ligi ya Uingereza pale, hiyo timu ni timu ambayo ina iko kwa sasa iko nambari la nne kwenye ligi kuu ya Uingereza. Hili timu inawachezaji wakuu kama vile Bruno Fernandes, Mbeumo, Dorgu. Hii ni timu kubwa sana, timu ambayo mimi nimeifuatilia kwanzia mwaka wa elfu mbili na kumi na mbili kama sijakosea, hadi wa sasa ni timu ambayo inanipa furaha, kama wikendi iliyopita tuliweza kucheza na timu ya Arsenali na tukaweza kuwapiga mabao ma. Matatu kwa mawili, ambayo ilitupea furaha kubwa sana kwa sisi mashabiki wa Manchester United na timu ya mpira. Ya wanaume, na mwandishi ambaye, bado naifuatalia na kwa sasa, sijai kuwa na shida yoyote bali na furaha, kuiweza kujua Manchester na kufuatilia.

Kuna mzongo wa kazi sana sana nafanya kitu nafanya natulia kwanza ni siifanya makosa nifanye kazi kwa upole na utarativu ili kufuatlia na ichunge na mna nifanya kwa makini saidi kwa sababu kama kuna mzongo wa kazi unapata zana zana watu wiki unajaribu kwa rakisha na pia unapata unasari unafanyekama kutokea makosa kubwa ama achali mbaya na sasini unafisavisha di maha so kati kuna mzongo wa kasi wanajaribu kufanya na najaribu kweka bidii kwa usuri na utaratipu pia nafanya ile na nijaribu kujituliza kwamba nizijuja nikafanya kwa waraka zaidi ambayo kasalita padaya kujikulete asara na najaribu kwa pale na najaribu kufanya ile namna kwamba nifanya kwa pole na kuchunga ile kazi nifanya kwa utaratipu na ustahili kufanya na nipea motisha wana ya unza wama tufani tufani ya kazi ila kumundi iltweza kuskuma na kumangu.

Huwa napenda kwenda madukani wakati wa wikendi kwa sababu ilee wikendi unapata watu sio wengi pale pia wikendi pia wanapata wikenda wikendi kuna hile kuna hile sile kitarana katika wikendi uwasiku kwa wafa Mweza kuhiwa wana kama wikendi ilio pita nileza kuenda pala nikapata kuna unga lia kukule kupike ugari li kwa kwa wafo mzuri. Mweza ni katuweza kuchukua saidi ya kilo hulunayi kwa sababu ilikuwa kwenye wafo mzuri. Tia wikendi kati mzuri na piyele wikendi nikonina fazia kuenda kuhi. Kutiambia ya sinaharaka kuangali ya nini naitaji, nini nipia, nini nipia kuangali ya kusurua pale kuhi, angali ya kufanya ili naituwa. Ilia kuji kuyangali ya tu kujungo lina kuyangali katika luka ki mwamba nita winter shopping uweza kuzunguka pali nikiangali ya kujungo wa sahidi.

Kinywaji ambajo, nijofurahi ya kukunywa sana sana, ila ina achuizi, napata ila achuizi, napata ila achuizi, ina tengenezwa kamatunda aswaya, kama embe. Yo, yyo, yyo achuizi kwama ukikunywa na, ina nipata, ila, ina nipata, ina, nipata kama mdomo yangu, kama mwili yangu, umetulia, kama ukanza ila baridi, nipata wakati kumajua, nye kabisa, nasikia mwili, umetulia, nimesikia vizuri, umetulia. Kuma ilikuwa weekend kukati nikuwa meanda kuipumsika jari mahali ilikuwa nimetulie nikakunywa ilikuwa mzuri sana najifuraha hiyo. Juzi niliweza kuletewa nikiwa ndoko na mamuleta nika kwanzia ya pale nilianza kuchwezi. Na pia ilo una ila juu zikona madini fulani ya na fitamini ukiikunywa pia nisaidia mwili pia kuikinga makonjwa ama kusaidia ila kuiongeza uwezo wa mwili kuikinga makonjwa kwa sababu ila juu ikona ile madini ndani ya fitamini after nimekunywa na hizi pamba nimetulia maizi mwili matukua barili sao kabeza ya ni foselechewezi ki patoka wakale ya mwafati kuna joto mwingi ukikunya padle unasikia kwa mba mwili liya unara katena ambo yameanza kuwa sawa kapisa.

Ndizi ninavyoboresha mchakato ya kazi ni kwa ile mahali niko na ustadi zaidi na nafanya nafanya kufanya kuchunguza zaidi. Nnamna ninavyo jua kufanya kwa haraka, kujua zaidi, kuulizia wale walishabobea katika ile ustadi. Ni juzi tu naendelea kusoma zaidi kuhusu ustadi. Itanisaidia katika kuboresha ile mchakato wangu kazi ambayo itafanya kazi nifanye kwa ustadi zaidi. Umakinifu vizuri zaidi na kwa haraka zaidi bila kukosea hiyo ndio inasaidia katika ile mahali pangu pa kufanya kazi itakuwa na uharaka kidogo kushinda.

Kazi ambayo ninaichukia nyumbani ni ile kuja kuirokota vyombo ama viti mtu mwingine wanatumia. Sababu hio ni kama kutokosa heshima mtu anakulia viombo alafu anawacha. Mahali pale alipokulia hio ni kitu ambayo ninayopata mimi kama sio heshima hata haifai kabisa. Unapata mtu anaenda kufanya kitu anatumia kifaa chochote anawacha anaenda anakulia anawacha hapo itabidi mwingine akuje airokote aichukue. Ni jambo ambayo mimi sijwawahi furahia na kitu ambayo sio mzuri. Mimi hio kitu sijawahi furahia na sijawai penda kwa sababu sio mzuri na si jawahi penda kabisa.

Ndiyo ni kaplu nalala huwa wakwa nzena. Nasikiza ngoma kutuliza mwili, kupunguza mwili, nikikunywa juisi yangu. Pia hana. Jioni naingia mtandao nangalia nini yametendeka nini mchumba kane nini imefanyika kwa nchi zingine. Pia naangalia kwenye barua pepe, naangalia WhatsApp, naingia mtandao wa Facebook, naingia mtandao wa X naingia pia instagram naangalia nini imefanyika pale nini inaendelea pale mingi ya nani kuna ujumbe nimepata naangalia nini imeendelea aa pia kabla sijalala pia huwa naomba nashukuru muumba wangu kunifikisha hiyo usiku hiyo ndia wakufanya kumbwa mweme na na na nina nisaidi ya nina nipea hile usiku kusonga sanyili Muzika.

Simu yangu inatumia zaidi kwenye mitandao mitandao ya facebook ama mitandao ya instagram au na mtandao ya x sana sana natimia hapo. Kuangalia ni nimetandeka marafikisa angu wa mepost nini. Nini imefanyika kwenye nji singine timu yangu inandilea fipi nini kipi ambayo timu yangu wa mepost kwenye mitanda ya hama janalisao. Pia na angalia pale na angalia. Kama mtandao wa whatsapp kuna zile chaneli za wenye watu wanawuza kuna chanel iza masoko madu kama kubwa kama nefasi ama nakumat kuna zile kuna kuna kuna wanawuza nini kwa kwenye ili offer ili unaesa kwa nunuaa mpasa sawa kwenye kwa bini siya kawaida wana unafuatilia hiyo ndamina msuzi miangu natumekuja mtanda wa saidi tandao watakiangale pale ili yama yenye tumika saidi inyine kuja wakuanza ni izo apps za mitandao izo za mitana lakama facebook wa zabina kuja wakuanza hapu kunya.

Mimi kwa kibinafsi napendelea mahali pa kimya, sitaki mahali kuna kelele nyingi kwa sababu mahali pa kimya naweza kufikiria naweza kufanya vitu zangu bila kusumbuliwa. Tuseme kama mfano kama nasoma napenda mahali panayotulia pahali hakuna kelele kwa sababu kuna kelele. Sitaweza kusoma wala sitaweza kuelewa pia mahali pa kimya unaweza sikiza mtu akiongea vizuri unaweza ile kuongea itakuwa mnaweza elewana mnaweza sikizana kwa urahisi mnaweza kuelewana kwa urahisi siyo kama mahali pa kelele unajua pahali kama kuna kelele mingi huwezi sikia, huwezi fikiria, mawazo yako hayawezi tulia, huwezi hata kulala, huwezi kuona kuweza kuwasiliana na mtu mingine kwa vizuri. Mahali pa kimya sana sana ni mzuri, unaweza punga hata nafsi na unaweza ona hata kitu, unaweza upo hata kuna mtu anakuhitaji kwa haraka, na akikuita hautaweza kusikia haraka, ama unaweza kuwajibika haraka, kushughulika haraka.

Historia napenda kujifunza sana. Pia mimi ni mtu napenda kusoma historia kujifunza historia sana. Kwa sababu kila historia inasaidia kujua yale yalifanya kitambo na mababu zaidi mwale zaidi. Kuona walikuwa wanafanya vitu vingne. Pia historia huu nikijifunza historia. Kuna vitu ambazo ukiangalia ilw historia ufualie jinsi yalivyokuwa. Utaweza kutatua swala ambalo ni muda huo. Tuseme sasa kama ukipata mvua imenyesha kwa kasi kwa muda unaifuatilia kiini cha haswa ni nini kutoka na historia. Utajua yale yalifanyika zamani mbona iliko iliishahivu ili iliendaje ikafika mahali pale. Mbona watu hawapandi mmea ukifuatilia mbona watu wetu wa kuli mmea mbona sisi hatukubaliwi kula hili. Ukisoma hile istoria utajua mbona watu hawapende kula hiyo mmea. Mmea ndo maana mimi napenda sana kusoma ile historia. Inanisaidia kujua yaliyofanyika kitambo. Inaniasaidia kusuluhisha. Migogoro na mashida ambayo inatokea kwa sasa kupitia ile historia. Hmm.

Na kuleta furaha kwa nyumbani. Sana sana huwa nafanya usafi, napumzika, nacheza ngoma yani wakati mwingine hufika tuseme kama ni ya wikendi hivi mi nafua naosha nguo zangu naosha nyumba napanguza nyumba naosha vyombo napanga nyumba, kichumba changu. Pia nautazama filamu zenye napenda tuseme mpira. Nafanya yale ambaye yanyoni ya kufanya mdogo kama ni usafi, kutuza mazingira ya kurokota taka katika nyumbani, kufanya ile usafi, kujumuika na familia, kula pamoja, kupika pamoja, ni vitu ambayo mimi hufanya nikiwa nyumbani nina furaha.

Napenda mziki wachati mziki wachati mziki wa chati mziki wa zamani na nifunzi tamaduni zetu najuw mziki wa zamani ilikuwa sana sana za tamaduni zaku tamaduni zile mziki inatukumbusha kwamba kuna dini zetu ambazo tuweze funzwa wengi ya mna kwa sababu sa hiyo una muda wa kuweza kusikiza zile mziki wa jadi utasikia tamaduni utajua ili yale yanayosemwa pia mziki wa jadi inamwalengo fulani Mbasa mani ambayo inakufunza pia historia jamii yako, inakufunza na jisi vitu ilikuwa nafanya ile zamani zile ama jadi ile, kama vile ukulima ilikuwa inafanywa ile watu walikuwa wanakula, vile watoto walikuwa wanatahiriwa, vitu.

Ningependa kuyanga ninayo penda sana kushiriki ni filamu ya ni drama ya mapenzi. Sababu ile ujumbe unayotolewa pale ni ujumbe ambao inaeneza mapenzi, watu kupendana na watu kupana mapenzi ni drama ambayo napenda. Napenda sana drama drama ni filamu ambae ninapenda sababu ile kuna ile ujumbe iko pale ni ujumbe yuko mzuri kuna ujumba wa kueneza yuko pale nanapenda. Mara ya kwanza nilipoona nikiwa mdogo natumai nilikuwa miaka tano mameka siteme alikua mbali kiodogo we hu muona nikiwa na huo. Dadangu alikua anatazama mi pia nikakuja napata wakitazama nikaangalia na nikaanza kuipenda kutoka siku hiyo hadi waleo ee nime kuwa nikangalia na pia bado naangalia na penda sana dramas ama pia nyumbani napende.

Maktaba huwa sina idadi kamili kwa sababu maktaba huwa naenda wakati nahitaji kwenda kuisoma kutafuta ile mambo ya historia sana sana kwa sababu kama nimeitafuta kwa simu nimeikosa mingi mwa nasoma kwa simu za maktaba ni sana sana kwa mwezi mara monja mbili kama nahitaji kwenda kutafuta zile vitu amabazo nimeitafuta kwa sana na nimeikosa kupata na wanajua maktaba nitaipata makitaba ni huwa naenda kama ni mara mbili mara moja kwa mwezi huwa siendi sana makitaba siendi kwa sababu simu na mitandao imekuwa rahisi unaeza pata vitabu yote kwa simu yako unaeza ingia kwa makitaba yote ukiwa kwenye simu yako uangaliye vitabu ambazo zile zinapatikana kwenye soft copy unaeza kupata kwa simu yako bila kufika pale ndo inasaidia zaidi.